Njia ya mawasiliano ninayofanya na wafanyikazi wenzangu sana ni kutumia mtandao wa Whatsapp na kutuma message ama kupigia mfanyikazi mwenza kwa kutumia Whatsapp ama ikibidi wakati mwingine kama sina mtandao huwa natumia tu. Napiga simu kwa kawaida ama natuma natuma sms kwa simu.